Mimi ni mwanaume ninapenda kuvaa suruali kwa sababu suruali ni vazi rasmi kwa mwanaume na suruali humfanya mwanaume aonekane mzuri na nadhifu. Zinakaa vizuri bila kubana sana. Kuonyesha umbo la miguu na kufanya nionekane nadhifu. Nzuri kwa kazi, kanisani au kuenda kwa ajili ya mapumziko rahisi kuvaliwa na shati au tishati rangi nzuri ya khaki naipenda sana au rangi ya bluu ni langi ninazozipenda sana hasa nikivaa jeans, jeans ina mwonekano mzuri sana kwangu. Na napenda sana kuvaa jinzi kwa sababu najisikia mwepesi na nisiyebanwa.

Ndio, ninafuatilia sana matukio ya kimataifa na hivi karibuni kumetokea na matukio mengi sana ya kimataifa moja hapo ni majadiliano ya amani kuhusu vita ya Ukraine. Ambapo, mawaziri wa Ukraine na urusi na marekani wameanza mazungumzo ya amani huko wa Abu Dhabi. Mazungumzo makubwa tangu vita vianze mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili lengo ni kupunguza mzozo na kuleta mapatano ya amank lakini matukio mengine kimataifa ni kama mkutano wa uchumu wa duniani Davos, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, ambako viongozi, wanchi na wadau, wa uchumu duniani, wamekua wakijadili, hali ya uchumu wa dunia, ushawishi wa sera za biashara na jinsi ya kukabiliana na mgogoro, wa madeni na ukosefu wa usawa jaya yote yamekua ni matukio ya hio tukio. Pia kumekua na mzozo wa kisiasa juu ya sera za marekani haso kuhusu Greenland na ushindani wa kibiashara tukio lingine ni mukhtasari wa matukio ya elfu mbili na ishirini na tano ambayo ni matukio mengi sana yametokea mwaka elfu mbili na ishirini na tano pia ulikua na matukio makubwa ya kimataifa yaliyo usa siasa vita na changa moto za kiuchumi. Ikiwa ni pamoja na mgogoro wa kisiasa mauaji ya pamoja na mgogoro wa kima taifa matukio ya kimataifa yanajitokeza kwa muktadha mpana ambapo mfano mgogoro wa kimataifa unaendelea vita na migogoro katika mashirika ya kati ya gaza kusababisha hasira na za diplomasia na juhudi za kimataifa za kupata amani. Vita ya urusi na Ukraine zinaendelea kuathiri siasa za dunia. Uchumi na usalama wa kimataifa.

Kuna namna nyingi sana za kulinda mazingira, moja ni njia ambazo huwa tunazitumia katika mazingira yetu ili kupunguza na kulinda mazingila yetu ni pamoja na kupunguza taka kutumia mifuko ya kudumu, badala ya plastiki, kuepuka bidhaa za matumizi ya mara moja, kutenganisha taka zinazooza na zisizooza, hizi zinasaidia sana kuweza kulinda mazingira yetu. Kitu kingine tunatumia tena tunarejesha. Tunatumia tena na kurejesha. Yaani re-use and recycle tunatumia chupa na karatasi tena inapowezekana. Yani baada ya matumizi yale ya awali kuzirudisha tena kiwandani kwa ajili ya matumizi mengine. Unapeana au uza vitu ambavyo hutumii badala ya kuvipata. Kitu kingine, tunapanda na kulinda miti. Tunapanda miti angalau mara moja kwa mwaka hatukati miti bila kupanda mwingine kwa maana ya kwamba unapotaka kukata mti tunapanda mti mwingine ili kufidia ule mti tunaoukata tunalinda maeneo ya kijani karibu na nyumba zetu kwa kumwagilia na kuyatunza kupanda bustani ambazo husaidia pia kuweka mazingira kuwa nadhifu na safi. Lakini tunahifadhi maji. Tunazima bomba maji yasipotee maji ambayo yanaweza kupotea huweza kuharibu pia mazingira. Tunatumia maji kwa uangalifu wakati wa kuoga na kufua. Kitu kingine tunatumia ni sharti kwa busara tunazima taa na vifaa vya umeme visivyotumika kwa ajili ya kulinda mazingira tunatumia taa za kuokoa umeme yaani ledi. Kama inawezekana pia huwa tunatumia nishati jadidifu yani sola, jambo la sita ambalo huwa tunafanya kwa ajili ya kulinda mazingira tunapunguza uchafuzi wa hewa. Na tembea kutumia baisikeli au usafiri wa pamoja ili kuepuka uchafuzi wa hali ya hewa kupitia madhali tunapunguza gari isitoe moshi mwingi. Tunapoona magari yetu yanatoa moshi mwingi. Mara nyingi tunajaribu kutunza na kutafuta suluhisho ili isiweze kutoa moshi mwingi ambao mwisho wa siku unaweza kuharibu mazingira tunalinda pia mazingira ya karibu hatutupi taka mitaani, mito na kwenye fuko na sheria nzuri ambazo zinatusaidia kuweza kufanya hivo. Tunashiriki na pia tunahamasisha usafi wa mazingira katika jamii. Kila jumamosi tunaweza kuwa na usafi wa mazingira katika jamii zetu. Hii pia hutusaidia sisi kuweza kulinda mazingira. Lakini pia tunaelimisha na kuhimiza wengine. Tunawaambia familia marafiki umuhimu wa mazingira. Nashiriki pia taarifa sahihi kuhusu mazingira. Atuhitaji wachache wanaolinda mazingira kikamilifu tunahitaji watu wengi, wanaojitahidi, kadri, wanavyoweza.

Kiukweli napenda sana wali maharage ni chakula ninachokipenda zaidi kwa sababu una ladha laini, harufu ya kuvutia na unasababisha unashibisha kwa urahisi. Hutengenezwa kwa wali uliopikwa kwa maharage yalioiva vizuri. Mara nyingi kinachanganywa na nazi au viungo laini vinavyoongeza utamu wa asili. Mchanganyiko wa wali na maharage, huifanya sahani hii kuwa na uwiano mzuri wa virutubisho, yaani wanga kwa nguvu na protini kwa kujinga mwili. Kile kinachofanya, wali maharage uwe, wa kipeke ni urahisi wake, ni chakula cha nyumbani, kinachotoa, faraja na kukumbusha umoja wa familia. Unaweza kula kuula wenyewe au kuambatanisha kwa mboga za majani. Kuchamu kachumbari au samaki, nyama, kulingana na ladha. Aidha ni chakula kinachofaa kwa watu wa rika zote na hupatikana kwa gharama nafuu. Kwa ujuma, ujumla wali marahage ni zaidi ya chakula, ni ladha nyumbani afya na furaha, ndiyo maana unabaki kuwa chaguo linalopendeza zaidi. Lakini pia mara ya kwanza kabisa nilipokula nilikuwa ni mtoto chakula kilipikwa na mama ni chaka nilichofurahia sana. Lakini mara mwisho nimekula wali maharage jana. Nikiwa ofisini tulipikiwa wali maharage. Hivyo ni chakula ninachokipenda sana.

Bila shaka nina kumbukubu nyingi sana kutoka utotoni, lakini kumbukumbu ambazo ni nzuri zaidi mara nyingi ni zile rahisi, lakini yenye furaha kubwa moyoni, moyoni mwangu na kwa watu wengine pia. Kwanza kucheza na marafiki jioni bila wasiwasi, mpira wa makopo, lede, kombolela, au kukimbizana, hadi giza linapoingia. Hii ndo michezo nilikuwa nikipenda sana. Kula chakula, cha nyumbani, kilichopikwa na wazazi. Au bibi, hasa wakati wa mvua, au siku kuu. Likizo za shuleni. Kuamka bila kengele, kuangalia katuni. Au kuenda shambani, vijijini. Ni shughuli na ni vitu ambazo navikumpuka sana. Nikiwa mtoto hadithi za usiku silizosimuliwa na wazee zenye mafunzo na vichekesho tulipokuwa tukienda kwa bibi kijijini bibi alikuwa akitusindia hadithi nzuri yenye kufurahisha, zenye mafunzo na zenye vichekesho. Mafanikio madogo kama kusifiwa darasani kupata zawadi ndogo na kushinda michezo. Iki ni kitu pia nakumbuka sana nikiwa mtotoni. Kumbukumbu hizi zinakuwa nzuri kwa sababu zilikuwa na amani uhuru na upendo wa kweli. Hakukua na pleasure ya maisha, bali furaha ya sasa hivi ni vitu ambavyo vinanifurahisha sana. Nikiwa mtotoni na mara nyingi nimekuwa nikitamani sana. Kurudia enzi za utoto.

Binafsi huwa natumia hatua mbali mbali ili kuweza kupanga wiki yangu ya kazi. Kwanza, naanza na malengo ya wiki. Huwa najiuliza ni kazi zipi muimu zaidi wiki hii. Ni nini kimoja kikubwa. Ni kikikamilisha wiki itahesabika imifanikiwa. Naandika malengo matatu au matano. Tu lakini cha pili nagawa kazi kwa siku sijazi siku moja kupita kazi nyingi kupita uwezo kwa mfano jumatatu na weza nika anza na kazi nzito, zinazohitaji, umakini, mfano ripoti, hesabu na mipango. Lakini jumanne huwa naanza kazi za kati na marekebisho madogo ambayo yamejitokeza siku ya jumatatu. Alhamisi nakamilisha kazi kubwa, kukagua na kuangalia muendelezo wa kazi hizo ambazo nimekuwa nikizifanya. Lakini ijumaa ni kazi nyepesi na kupanga wiki ijayo. Jumaa ikifika najiandaa kwa ajili ya mapumziko ya wikendi, hivyo tunafanya kazi nyepesi na kupunguza muda wa kufanya kazi ili kujiandaa na wikendi na kuweza kupanga majukumu au kazi za wiki ijayo.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia kwa sababu historia ni jambo la msingi sana kwa mtu na jamii kwa ujumla. Eee, huu ndio umuhimu mkuu wa kujifunza historia yetu, jambo la kwanza kutufundisha tulikotoka. Historia husaidia kuelewa asili yetu, tamaduni na safari ya jamii ya kitaifa. Ukijua ulikotoka ni rahisi kujua unakoelekea. Hii ni sababu inanivutia sana na kunifanya niweze kujifunza historia, nijue nilikotoka, nijue pia na kutafuta namna ya kujua ninakoelekea. Lakini pia, kuepuka kurudia makosa. Kupitia historia najifunza makosa ya zamani. Vita, migogoro, uongozi mbaya, ili tusirudie siku za usoni. Tukijua kilichosababisha vita na migogoro iliyojitokeza hapo awali, inaweza kutusaidia kuepuka migogoro au vita na matatizo mabaya ambayo yanaweza yakatokea siku za usoni. Lakini kitu kingine inakuza uzalendo na utambulisho. Historia hujenga uzalendo, heshima kwa mashujaa na uthamini uhuru na amani tuliyonayo leo. Tukijua historia, tutajua namna babu zetu walivyopambana hapo nyuma, na hivyo itatusaidia kutengeneza ushujaa na mioyo yenye kujiamini. Kuelewa maamuzi ya sasa. Matukio mengi ya leo, yaani siasa, mipaka na migogoro, yana mizizi yake katika historia. Kuelewa hutusaidia kufikiri kwa kina huku yanayotokea sikusu yanayotokea sasa. Kuimarisha fikra hii ni jambo linalonivutia sana kwenye historia. Historia hufundisha kuchambua vyanzo, hoja na mitazamo tofauti. Huimarisha uwezo wa kufikiri kwa uhuru, siyo kukubali kila kitu bila kuuliza. Inatusaidia kujenga mapana. Na kupata suluhisho kubwa katika maisha yetu. Kitu kingine, kuheshimu tofauti. Kwa kujifunza historia za mataifa na jamii mbalimbali, tunajifunza uvumilivu. Na kuheshimu utofauti wa kitamaduni na kidini. Lakini jambo la mwisho ambalo linanivutia katika historia. Husaidia kupanga mustakabali, historia ni kama ramani, hutupa mwelekeo wa kupanga sera, maendeleo na maisha bora ya baadaye. Asiyekumbuka historia yake, hulazimika kuirudia.

Binafsi ninapenda kupata upepo wa asilia. Kwa sababu kupata upepo wa asilia, kuna faida nyingi. Faida ya kwanza ambayo unaweza kuipata kwa kupata upepo wa asilia, ukilinganisha na ac ni afya bora ya mwini. Upepo wa asilia, huleta hewa safi, yenye oksijeni kupunguza hewa, iliyotoa mandani. Kupunguza hatari ya mafua mazito na matatizo ya kupumua yanayoweza kuchochewa na hewa balidi yaani AC husaidia mwili kujirekebisha joto lake kiasili kuliko kutumia AC. Faida nyingine ya pili ambayo inanifanya nipende kupata hewa halisia ni kwa kuwa gharma hakuna bili ya umeme kwa upepo halisia. Ya mfano gesi, na vipuli, inavyohitajika kwenye AC Mfano service, hizi ni gharama ambazo huambatana na AC. Hivyo hufanya hewa hasilia kuwa bora zaidi kwa kuwa nishati na kulinda mazingira. Upepo wa asilia hautumii umeme. Hivyo hupunguza matumizi ya nishati hupunguza uzalishaji wa hewa, ukaya, yaani kaboni na emission. Unaochangia mabadiliko ya tabia ya nchi. Hii ni sababu nyingine ambayo inanifanya nipende kutumia upepo asilia. Lakini kitu kingine usingizi na faraja ya asili hewa ya asili husaidia usingizi mzuri. Kuliko baridi kali ya AC hupunguza kukauka wa ngozi. Macho yako na yanayosababishwa na AC Kitu kingine ambacho kinanifurahisha kati kwa kutumia hewa halisia ubora wa hewa ndani ya nyumba. Uingizaje hewa asili. Kama kufungua madirisha hupunguza harufu mbaya. Unyevunyevu na ukungu. Yaani moldi hufanya, nyumba, ihisi, hai na yenye afya. Lakini kumbuka AC pia inakuwa na umuhimu wake wakati wa joto kali sana. Wakati ambapo upepo hauwezi kupatika mfano hospitali au maeneo yenye vumbi kelele njia bora ni kuanzisha kutumia upepo asilia. Inapowezekana kuna namna hivi ambavyo zinaweza kusaidia kuongeza upepo halisia kwa mfano kufungua madirisha Yanayokabiliana Yanayokabiliana. Lakini pia kupanda mti au huweka kivuli karibu na nyumba. Hii njia inasaidia sana. Kupata hewa halisia. Kutumia afya hii kusaidia kusambaza hewa nje. Hii pia inasaidia sana. Kwa kifupi upepo asilia ni wa afya, wa gharama nafuu na rafiki wa mazingira huku AC Iwe msaada wa zaidi pale inapohitajika ambapo watu hawana nafasi ya kupata hewa halisia.